Kwa kweli, mimi ni mtu wa aina mbili kulingana na hali yangu ya akili. Lakini mahali ninapo papenda zaidi ni mahali penye utulivu wa asili na kijani kibichi. Unajua ile sehemu ambayo unaweza kusikia mulio wa ndege na upepo ukipita kwenye majani ya miti. Hapo ndipo roho yangu inapopata amani. Mimi hutumia saa nyingi mbele ya vyoo vya kompyuta na kelele za mashabiki wa seva. Hivyo ninapopata nafasi mimi hupendelea kutorokea maeneo yenye maandhari asilia. Labda ni chini ya mti mkubwa wa mwembe shambani au kando ya mto unaotiririka maji taratibu. Mahali kama hapo pananisaidia kuchaji akili yangu upya. Inanipa uwezo wa kufikiri kwa kina na kupata suluhu za matatizo magumu ya kiufundi ambayo nimeshindwa kuyatatua nikiwa ofisini. Pia napenda mahali penye mwanga mwingi wa asili na nafasi kubwa. Sipendi kukaa kwenye vyumba vidogo vilivyo fungwa sana. Napenda sehemu mbayo dirisha ni kubwa kiasi kwamba naweza kutazama inje na kuona upeo wa macho. Hii inanipa hisia ya uhuru na kunifanya nione kuwa uwezakano wa kufanikiwa hauna mipaka. Ikiwa mahali hapo kuna harufu ya udongo ulionyeshewa na mvua kwanza basi hapo imefika peponi. Hata hivyo, kuna wakati mimi hufurahia pia kuwa mahali penye uchangamfu, wa kijamii, lakini wanye staha. Kwa mfano, soko la kijijini asubuhi na mapema, ile migumu ya watu wa kisalimiana, harufu ya matunda mapya na mwingiliano wa maisha ya kawaida ya binadamu. Inanikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya jamii kubwa na inanipa motisha ya kutumia teknolojia ya habari kuboresha maisha ya watu au hao nao waona wakihangaika sokoni.

Inapofika swala la dharura hasa kwenye mambo ya teknolojia ya habari, mimi hufuata kanuni moja ku tulia kwanza kisha chukua hatua. Unajua dharura nyingi za kiufundi huambatana na taharuki. Na ukiingiwa na uwoga ni rahisi kufanya makosa makubwa zaidi yanayoweza kuharibu mifumo yote. Hivyo ndivyo mimi hushugulikia hali hiyo. Kwanza nafanya tathmini ya haraka. Jambo la kwanza huwa ni kuelewa ukubwa wa tatizo hilo. Jee ni kompyuta moja tu imezima au ni mtandao mzima. Jambo la pili ni mawasiliano ya wazi. Kama dharura hiyo itahadhiri watu wengine. Jambo la tatu ni suluhisho la muda mrefu. Bali si la haraka. Wakati mwingine, dharura inahitaji huduma ya kwanza ili mambo yaendelee. Kisha baadaye nakuja kufanya marekebisho ya kudumu. Nikishamaliza, mimi hupenda kukaa chini na kutafakari kwa nini dharura hiyo imetokea. Ili kuhakikisha haijirudii tena. Hilo ndilo somo la subila nililojifunza kwa bibi. Kufanya kazi kwa umakini hata ukiwa chini ya shinikizo.

Kwa kweli, linapo kuja swala la wasilisho, mimi huhisi mchanganyiko na msisimko na uwajibikaji mkubwa. Kama mtaalamu wa teknolojia ya habari, wasilisho kwangu si tu kutoa taarifa. Bali ni fursa ya kutoa suluhisho na kuelimisha wengine. Mimi hujiandaa vilivyo. Lazima nikiri hata nikiwa nimejiandaa vipi. Dakika chache, kabla ya kuanza, mimi uhisi vipepeo tumboni. Ninajihisi vizuri zaidi nikijua kuwa slaidi zangu ni rahisi kueleweka na teknolojia yangu imekaguliwa mara mbili. Ninapo kuwa mbele ya hadhara, lengo langu ni kuona ile hali ya, haa sasa nimelewa kwa nyuzo za watu. Mwisho wa wasilisho, mimi uhisi utulivu mkubwa na kuridhika. Hasaa ikiwa nimefanikiwa kuelezea jinsi teknolojia, inavyeweza kurahisisha maisha yetu hapa shuleni au kijijini. Inanikumbusha kuwa ujuzi wangu una dhamani pale tu unapoweza kuwafikia na kuwasaidia wengine.

Kupanga wiki yangu ni kama kuandika msimbo wa programu. Lazima kila kitu kiwe na mpangilio ili mfumo usikwame. Kwa sababu ya majukumu yangu katika teknolojia ya abali na ualimu, mimi hutumia jumapili jioni kama saa yangu ya ramani. Hivi ndivyo ninavo panga wiki yangu ili niwe na tija. Kwanza, sianzi wiki bila kujua mambo matatu makuu ambayo lazima yakamilike. Mimi utenga masaa ya asubui kwa ajili ya kazi ngumu za kiufundi zinazo itaji umakini mkubwa. Najua katika mazingira ya shule, dharura hazikosi. Hivyo, mimi uwacha nafasi wazi kila mchana kwa ajili ya kusaidia wanafunzi au walimu wanaopata matatizo ya gafla ya vifaa fyao. Na kila siku inapofika saa kumi na moja jioni, mimi upitia nilicho fanya na kurekabisha ratiba ya kesho yake. Hii inasaidia kuondoka ofisini nikiwa na akili tulivu, nikijua wapi nitaanzia asubui inayofuata. Mpango huu unanisaidia kutokua mtumwa wa kazi, bali kuwa kiongozi wa muda wangu. Unanipa nafasi ya kuwakikisha kazi inafanyika kwa kiwango cha juu. Huku nikibaki na nguvu za kutosha kwa ajili ya maisha yangu ya kibinafsi na familia.

Baada ya siku ndefu ya kukabiliana na screen za kompyuta na changamoto za kitekinolojia, mimi hutafuta njia ya kurudisha utulivu wa akili kwa kutenganisha kabisa ulimwengu wakidigitali na yule wa uwalisia. Mimi upenda kutoka inje na kutembea kidogo hasa kuelekea mane maeneo kwanye miti au shambani. Pia, nikipata wakati nanywa chai ya maziwa moto. Hii ni mila yangu isio vunjika. Kukaa sebuleni na kikombe cha chai, nikisikiliza radio au nikipiga story fupi na wazee wangu. Hunipahisia ya kuwa nyumbani na salama. Ili kupumzisha macho, mimi hupendelea kusoma vitabu vya kawaida badala ya e-books. Kusoma haditi au vitabu vya hekima hunisaidia kusafiri kifikra inje ya majuku yangu ya kila siku ya uwalimu. Mwishu wa siku mimi ulala mapema ili kuhakikisha mwili unapata nguvu mpya. Kwangu mimi mapumziko bora ni yale yanayo nifanya nisahau kwa muda kuwa kuna kitu kinacho itwa internet na kunirudisha kwenye msingi wakiutu.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa hadithi za ajabu na zile za kusisimua. Unajua hadithi hizi ni kama msimbo wa siri wa maisha. Zinatuchochea kufikiri nje ya boksi na kutafuta majibu ya mambo ambayo hayaonekani kwa macho ya kawaida. Kuna aina mbili za hadithi za ajabu ambazo hunivutia sana. Hadithi za sayansi na hadithi za jadi na ngano za kale. Hadithi za ajabu ni muhimu kwa sababu zinatukumbusha kuwa licha ya sayansi na mantiki yote tulionayo. Ulimwengu bado una maajabu mengi ambayo hatuyajui. Inanifanya niendelee kuwa na udadisi wa kitoto. Jambo ambalo ni muhimu sana ninapojifunza mambo mapya ya kidigitali.

Kwa kusemu ukweli, mimi hupendelea kuwa muangalizi wa siasa kuliko kuwa mzungu mzaji mkuu wa mada hiyo. Kama mtaalamu wa teknolojia ya habari, mimi hutazama siasa kupitia jicho la jinzi inavyoathiri maendeleo, miundo binu na sera zakidigitali nchini mwetu. Siasa ni mada muhimu kwa sababu inaamua mwelekea wa shule zetu na upatikanaji wa fursa kwa vijana. Lakini mimi hujaribu kuepuka mijadala yenye hisia kali au inayo tenganisha watu. Mimi huchukulia siasa kupitia kwa sera na maendeleo, amani na umoja na pia uchambuzi wakidigitali. Inanivutia kuona jensi mitandao ya jamii inavyo tumika katika siasa za sasa. Wakati mwingine, mimi huchunguza jensi habari za upotoshaji. Inavyo sambaa ili niweze kuwafundisha wanafunzi wangu jensi ya kuwa wangalifu wanapokuwa mtandaoni. Kwa kifupi, mimi sii mtu wa kupiga kampeini kilabuni au mitaani. Lakini mimi ni mwananchi anayefuatilia kwa makini ili nijue jinsi ya kujiandaa na mabadiliko yanayokuja. Napenda zaidi siasa inayozungumza kuhusu suluhu za matatizo ya wananchi kuliko siasa za majibizano.

Kwa suala la viatu Mimi ni mtu ninayethamini sana faraja na uimara Kwa sababu ya majukumu yangu ya kila siku Yanayohusisha kutembea darasani na kuhangaika na nyaja za kompyuta mapendekezo yangu makuu huwa ni viatu vya michezo au vile tunavyoita sneakers ambavyo vimetengenezwa kwa umakini ili kutoa msaada mzuri kwa nyayo za miguu. Hii ni muhimu sana kwangu kwa sababu saa nyingine najiikuta nimesimama kwa muda mrefu mbele ya wanafunzi wangu. Na viatu hivi vinanisaidia kutochoka haraka na kuniepusha na maumivu ya mgongo yanayoweza kutokana na viatu vigumu. Hata hivyo, kuna wakati ambapo mazingira yanahitaji mwonekano wa kiofisi au rasmi zaidi. Na hapo ndipo ninapochagua viatu vya ngozi, vilivyo imara na vyenye soli laini kwa ndani. Napenda viatu ambavyo, vimeshonwa vizuri na mafundi wetu wa hapa nchini. Kwani mara nyingi ngozi yao ni halisi na inadumu kwa muda mrefu.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa juisi ya machungwa ilio tengenezwa hapo hapo nyumbani, kwa kukamua matunda yenyewe. Kuna kitu cha kipekee kuhusu ladha ya machungwa yaliyo iva vizuri juani, ile mchanganyiko wa utamu na uchachu kidogo unifanya nijiisi mwenye nguvu na mchangamfu maramoja. Hasa baada ya saa nyingi za kazi za kuchosha. Napenda kuhinyu ikiwa ya baridi kiasi bila kuongeza sukari yoyote ya ziada. Hili niweze kuhisi ladha halisi ya tunda lenyewe ambayo inanikumbusha utajiri wa ardhi yetu. Vile vile siwezi kuikataa juisi nzito ya mananasi na madafu. Ambayo mara nyingi huwa ni kinywaji changu cha kipekee ninapokuwa nimepumzika mwishoni mwa wiki. Mananasi yanatua harufu nzuri na utamu uliokolea. Huko madafu yakileta wepesi na baridi inayotuliza koo. Jambo ambalo ni muhimu sana katika hali ya hewe ya joto. Kwangu mimi juisi ya matunda si kinywaji tu bali ni njia ya asili ya kupata vitamini na kujieka sawa.

Siku yangu ya kuzaliwa kwangu, mimi ni muda wakutafakari na kushukuru kwa zawadi ya uhai badala ya kufanya sherehe kubwa na zenye kelele nyingi. Kawaida, mimi hupenda kuanza hio siku kwa utulivu, nikichukua muda mrefu kidogo kusali na kufikiria malengo niliofikia katika mwaka uliopita. Habari na mchango wangu kwa jamii kama mwalimu. Nisiku ambayo mimi hujiweka mbali na vifaa vya kielektroniki kwa saa kadhaa ili kuungana na utu wangu wa ndani na kudhamini hatua ndogo ndogo nilizo piga maishani. Chakula cha mchana au jioni huwa ni hafla ndogo ya kifamilia ambapo tunaketi pamoja na wazee wangu na marafiki wakaribu kufurahia mulo wa asili uliotayarishwa kwa upendo nyumbani. Hapo ndipo tunapopata nafasi ya kucheka, kusimuliana hadithi na mimi hupokea nasaa mpya kutoka kwa watu walionizidi umri. Badala ya zawadi za bei ghali, mimi hufurahia zaidi maombi na maneno ya busara ambayo ya naniimarisha kiroho. Mara nyingi, mimi pia hujaribu kufanya tendo lolote la hisani kama kusaidia kijana fulani mtaani kurekabisha kompyuta yake au kutoa mafunzo madogo ya kidigitali. Kama njia ya kurudisha fadhila kwa jamii iliyonilemea. Inapo fika usiku, mimi humaliza siku yangu kwa kuandika kwenye daftali langu la kumbu kumbu. Kuhusu matarajio yangu ya mwaka unaofuata, kwangu mimi sherehe bora ya kuzaliwa ni ile inayoniacha nikiwa na amani moyoni, nikiwa nimezungukuwa na watu wanao nipenda, na nikiwa na nguvu mpya ya kukabiliana na changamoto za kesho.

Inapotokea mgogoro kati yangu na watu wengine, Iwe ni kazi katika mazingira au katika maisha yangu ya kibinafsi, kanuni yangu ya kwanza ni kutangulia busara na utulivu badala ya hisia kali. Mimi huwamini kuwa migogoro mingi hutokana na kutokuelewana au ukosefu wa mawazili mawasiliano mazuri. Hivyo hatuwayangu ya kwanza huwa ni kusikiza kwa makini upande wapili bila kutakukatiza. Lengo langu wakati huo si kushinda hoja. Bali ni kuelewa kihini chakero ya muenzangu na kuona ni wapi ya mpapo mwazo yetu ya natofautiana. Kusikiliza kwa unyeyekevu mara nyingi upunguza ukali wa asira na kufungua mlango wa mazungumzo ya kiutu. Baada ya kusikiliza, mimi hujaribu kueleza msimamo wangu kwa kutumia lugha ya upole na yenye heshima. Nikiebuka kabisa kurusha lawama au kutumia maneno nayo weza kumshusha hadi mwenzangu. Ikiwa hali ni adharura au hasira zimepanda sana, mimi huona ni busara kuomba nafasi ya muda, Ilisota tupate fursa ya kutulia kabisa kabla ya kuandelea na mazungumzo. Katika taluma yangu ya walimu nimejifunza kuwa anibora kutatua mgogoro kwa lengo la kulinda mahusiano ya muda mrefu kuliko kulazimisha kwa mshindi wa muda mfupi. Mara nyingi mimi ufanya kutafuta sulu ya katikati ambapo kila upande unahisi umesikilishwa na kudaminiwa. Mwisho wa siku ikiwa mgogoro ni mgumu sana, mimi uomba ushauri kwa waeze au watu wenye busara zaidi yangu ili kupata mtazamu wa inje. Mimi uamini kuwa hakuna tatizo linalo kosa suluhu ikiwa pande zote zinania ya dhati ya kuleta amani.

Harufu ninayoipenda kuliko zote ni ile ya udongo mkavu unaponyeshewa na matone ya kwanza ya mvua. Kwangu mimi harufu hii ina nguvu ya ajabu ya kunirudisha kwenye asili na kunikumbusha utoto wangu nikiwa kijijini. Ikileta hisia ya matumaini. Inapofika puani, huwa nahisi utulivu mkubwa wa akili kana kwamba asili enyewe inajipanga upya. Na harufu hiyo inanipa motisha ya kufikiria mambo mapya na ya kiubunifu katika kazi zangu za kila siku. Pia mimi ni mpenzi mkubwa wa harufu ya kahawa inayochemka asubuhi na mapema. Harufu ile nzito na yenye kusisimua huwa kama kengele ya kuamsha akili yangu na kujiandaa kwa ajili ya majukumu ya siku. Mwisho siwezi kusahau harufu ya majani ya mchai chai yanapowekwa kwenye chai ya moto. Harufu hii ni ya kipekee kwa sababu inawakilisha ukarimu na upendo wa nyumbani. Kila ninapoisikia mimi, huhisi nimezungukwa na familia na usalama. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu baada ya siku ndefu ya harakati za kimaisha.

Mwalimu ninaye mkumbuka zaidi kwa mapenzi makubwa ni mwalimu wangu wa hisabati na fizikia kwa shule ya sekondari. Anayeitwa mwalimu wafula. Kilichomfanya awe wa pekee kwangu, si tu ubingwa wake wa namba bali ni jinsi alivyoweza kuifanya. Masomo hayo magumu yaonekane kama mchezo wa watoto kupitia mifano ya maisha ya kila siku. Alikuwa na subira ya ajabu, angeweza kurudia kuelezea fomyula moja mara tano kwa tabasamu, mpaka ahakikishe kila mwanafunzi darasani, hata yule aliyekuwa nyuma kimasomo ameelewa mantiki yake. Yeye ndiye aliyeniaminisha kuwa teknolojia na sayansi si mambo ya watu wa mbale. Bali ni zana ambazo sisi wenyewe tunaweza kuzitumia kubadili vijiji vyetu.

Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni ile roho ya ujirani na ushirikiano ambayo bado imetawala. Kiasikwamba unajihisi kuwa sehemu ya familia moja kubwa badala ya kuwa mgeni. Tofauti na maeneo mengi ya mjini ambapo watu wanaishi nyuma ya kuta ndefu na milango ya chuma. Huku kwetu bado tunautamaduni wakusalimiana kwa majina na kusimama kidogo kuzungumza kuhusu hali ya hewa au maendeleo ya watoto. Pia napenda sana mandhari ya asili na utulivu unaopatikana mtaani kwetu. Hasa nyakati za jioni jua linapozama. Mwisho, napenda jinsi mtaa wetu unavyo changanya mila na maendeleo ya taratibu. Unaweza kumuona kijana ameketi kwenye benchi, akitumia interneti kwenye simu yake, lakini pembeni yake yuko mzee akisimulia ngano za kale, na wote wawili wanaheshimiana na kuishi kwa maelewano. Mtaa wangu si mahali pakuishi tu, bali nisehemu inayolisha roho yangu na kunikumbusha kila siku umuhimu wa jamii na udugu.

Kulima bustani kwangu ni zaidi ya shughuli ya nje. Ni aina fulani ya tiba inayounganisha akili yangu na ardhi baada ya saa nyingi za kufanya kazi kwenye ulimwengu wakidigitali usionekana. Mimi hutumia muda mwingi nikishugulikia na program na mifumo ya kompyuta ambayo ni ya kufikiria. Hivyo, kuguza udongo kupanda mbegu na kuhisi unyevu wa ardhi, kunanipa hali ya uhalisia ambayo siwezi kuipata kwenye skrini. Kuna urathi wakipekee, unatokana na kuona kitu unachokipanda kwa mikono yako kikichipua. Kikikua na hatimaye kutuwa mboga za kijani au matunda matamu kwa ajili ya mezani. Mwisho wa siku, bustani inanifundisha mzunguko wa maisha na umuhimu wa utunzaji wa mazingira yetu hapa kijijini. Inanifanya nidhamini kila tone la mvua na kila mdudu anayesaidia katika uchafushaji. Jambo, linalonisaidia kuwa mwalimu bora anayeweza kuelezea uhusiano kati ya asili na sayansi kwa wanafunzi wangu.

Natumia mitandao ya kijamii lakini mimi ni mtumiaji wa aina ya kipekee ambayo hupendelea kuitumia kama zana ya maendeleo kuliko sehemu ya kupitisha muda tu. Mimu huiona mitandao hii kama daraja muhimu linalo unganisha maarifa ya ulimwengu na jamii yetu hapa shuleni. Mara nyingi utanikuta kwenye mitandao kama LinkedIn au makundi maalamu ya kitalamu kwenye WhatsApp na Telegram. Ambapo mimi hupata taarifa mpya kuhusu usalamu wa mitandao, program mpya za kufundishia na habari za kitekenolojia. Hata hivyo, mimi ni muangalivu sana na namna ninavyotumia muda wangu kwenye majukwaa yenye msisimuko mwingi kama TikTok. Ingawa wakati mwingine mimi hupitia kuona ubunifuu wa kijana wetu au kucheka na video fupi za adithi za kusimua, mimi ujaribu kutokua mraibu. Mimi huwafundisha wanafunzi wangu kuwa mitandao ya kijamii ni kama kisu, inaweza kukusaidia kukata matunda au inaweza kukujeruhi ikiwa utaitumia vibaya. Vile vile, mimi utumia mitandao kama sehemu ya kuelimisha wengine kwa kushirikisha vidokezo vidogo vya jinsi ya kutumia vifaa vya kidigitali kwa usalama. Katika ulimwengu wa sasa, siwezi kujitenga kabisa na mifumo hii kwa sababu ni sehemu ya kazi yangu. Lakini mimi huichukulia kama mtumishi wangu na si bwana wangu.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee, ninazitumia zote, nadhani nusu tu, nizivute zile sizitumi? Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, inanisaidia kupata njia. Programu za michezo, je, zinafaa, labda, moja, au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine, nina programu za kusoma habari, kadhaa na ni za aina moja. Nitaweka moja tu, bora zaidi. Programu ya benki ni lazima, nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchalewa.